Je, unasaidia jamii yako vipi? Ninasaidia jamii yangu kwa kuchangia kwa njia mbali mbali kulingana na uwezo wangu. Nikiamini kuwa hata mchango mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa. Moja ya njia ninazotumia ni kusaidia watu kwa ushauri, maarifa au msaada wa vitendo. Hasa pale mtu anapohitaji kuelewa jambo kulani au kukabiliana na changamoto. Pia ninashiriki katika shughuli za kijamii au kujitolea kama kusaidia wahitaji, kushiriki katika mchango ya pamoja au kushiriki katika miradi ya usafi na maendeleo ya mazingira. Zaidi ya hayo, nahitaji na pia na najitahidi kuwa mfano mzuri kwa wengine kwa kuonyesha heshima, uaminifu na uwajibikaji katika kwa ninachokifanya kila siku. Ninaposhirikiana na watu kwa moyo wa kuwajali. Ninaona jinsi ushirikiano na umoja unavyo. Imarisha jamii na kuleta amani. Kunasaidia jamii, hunifanya kujisikia kuwa kujisikia kuwa na kusudi furaha ya ndani na uhusiano wa karibu na watu wanao nizunguka na kunifundisha kuwa maendeleo ya kweli huanzia pale kila mmoja anapochangia kwa dhati na kwa ajili ya ustawi wa wote.